Huwa ni natumia muda wangu mtandaoni kwa mpangilio unaolenga tija, mafunzo endelevu na usawa kati ya kazi na maisha kibinafsi. Kwa wastani ni natumia takribani saa sita hadi nane kwa siku mtandaoni. Lakini muda huu ugawanywa kulingana na shughuli ni nazofanya. Sehemu kubwa ya muda huu mimi hutumia kufanya kazi za kitaaluma kama kusoma nyaraka. Kufanya utafiti kujifunza mbinu mpya na kushirikiana na watu wengine katika miradi ya taaluma. Ninapokuwa kwenye mtandao kwa ajili ya kazi, mimi huweka malengo mahususi ya kila kikao ili kuhakikisha kwamba kila dakika ninayotumia inathamani na inachangia ukuwaji wa kitaaluma. Sehemu nyingine ya muda wangu mtandaoni, mimi hutumia kwa kujifunza kibinafsi na maendeleo ya maarifa. Hapa huwa na soma makala ndefu vitabu vya kielektroniki na kushiriki kwenye kozi mtandaoni zinazohusiana na ujuzi ninao utaka kuboresha kama uongozi, mawasiliano na teknolojia mpya. Maranyingi, muda huu wakati ya saa moja hadi mbili kwa siku na nauchukulia kama uwekezaji muhimu katika mustakabali wangu wa kitaaluma. Kupitia muda huu ninaweza kuoanisha maarifa ya kinadharia na uzoefu wa vitendo. Kwa upande wa matumizi ya kijamii na burudani, mimi huwa ni najipa kikomo ili kuepuka kupoteza muda bila sababu. Kwa kawaida natumia takribani saa moja au chini ya hapo kwa mitandao ya kijamii mawasiliano na marafiki au kutazama maudhui mepesi kwa ajili ya kupumzika. Mimi ili kuthibiti matumizi haya, mimi hutumia mbinu kama kupanga mapumziko mafupi kuzima arifa zisizo za lazima na kuha kikisha kwamba muda wa mtandaoni hauingilii usingizi au majukumu mengine muhimu. Kwa ujumla, mtazamo wangu ni kwamba matumizi ya mtandao ya napaswa kuwa na kusudi kuleta thamani na kusaidia kukua kiakili, kitaaluma na kijamii. Kwa kuweka mipaka, kupanga kipaumbele na kufanya tathmini ya mara kwa mara ya jinsi ninavyo tumia muda wangu mtandaoni. Nina uwezo kuha kikisha kuwa mtandao una kuwa chombo cha kujenga badala ya chanzo cha kupoteza muda.

Chakula nachopenda zaidi ni kuku wa wali, kwani ni kitamu sana kinapendeza kwa ladha na harufu yake. Napenda kukila nyumbani pamoja na familia au wakati wa sherehe ndogo kwa sababu hufanya kila mlo kuwa wa furaha na faraja. Ladha ya mchanganyiko wa viungo kama pilipili tangawizi na kitunguu inafanya mchele na nyama kuwa kamilifu na kila kipande huchangia kwenye utamu wa jumla wa chakula. Nakumbuka mara kwanza nilipo kila chakula hiki nilipo kuwa mdogo na tangu siku hiyo imekua chakula changu cha mapenzi. Mara ya mwisho nilipokila ilikuwa wiki iliyopita na bado nilifurahia ladha zake tamu na harufu nzuri. Ikiniwajibisha furaha ya kawaida ya mlo wa pamoja. Kuku wa wali sio chakula tu, bali pia ni kumbusho la furaha familia na matukio ya pamoja kama ya kifamilia.

Kwa kawaida mimi huwa napendelea kusoma habari mtandaoni zaidi kuliko gazeti na karatasi. Kwani mtandao unanipa habari za haraka na za kisasa mara tu zinapotokea. Kupitia mtandao naweza kupata vyanzo mbalimbali ikiwemo makala za kimataifa, ripoti za kitaaluma na mitazamo tofauti kutoka kwa watu mbalimbali. Habari mtandaoni pia hufanya iwe rahisi kuchambua na kulinganisha taarifa na pia kuna uwezo wa kuokoa au kushiriki makala muhimu kwa urahisi. Hata hivyo, ninaahakikisha kuchagua vyanzo vya kuaminika na kuepuka habari zisizo na uthibitisho. Wakati mwingine, pia mi huwa napendelea kutumia mtandao kusoma makala za kina ambazo gazeti la karatasi haliwezi kutoa kutokana na ukomo wa kurasa. Kwa kifupi, habari mtandaoni hufanya usomaji wangu kuwa wa haraka, rahisi na wenye ufanisi zaidi. Huku nikidumisha ufahamu mzuri wa maswala ya ndani na ya kimataifa.

Asubuhi ninapoamuka huwa ninafuata mpangilia unaonisa, unaonipa utulivu na nidhamu ili kuanza siku kwa tija. Kuanza mimi hufanya shughuli za kuamuka kama kufua uso meno na kunywa maji ya moto au baridi ili kuamsha mwili. Baada ya hapo maranyingi mimi huchukua muda kidogo kufanya mazoezi ya mwili kama kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Jambo linaloongeza nguvu na kuhimarisha fahamu. Kisha mimi hupanga chakula cha asubuhi maranyingi kitu rahisi lakini chenye lishe ili kupata nishati ya kuanza, kazi au masomo. Baada ya kula huwa napanga shughuli zangu za siku hiyo nikidhamini vipaumbele na kupanga muda kwa kazi za kazini, masomo au shughuli binafsi. Hatimaye huwa napumzika kidogo au kufanya mawazo tulivu ili kueka akili yangu katika hali nzuri kabla ya kuanza shughuli za siku. Kwa kifupi, asubuhi yangu ni mchanganyiko wa kuamsha mwili kustaafu akili na kupanga vipaumbele vya siku ili kuhakikisha nianze siku kwa mtazamo mzuri wa tija.

Mimi nasomea habari mtandaoni kwenye tovuti na majukwaa yanayoaminika yanayotoa taarifa za haraka na za kisasa. Kwa mfano napenda kutembelea tovuti za habari za kimataifa kama BBC, CNN na Aljazeera kwani hutoa taarifa za dunia kwa kina na kwa usahihi. Pia nasoma majukwaa ya habari ya kitaifa yanayojulikana nchini Kenya kama Daily Nation, The Standard na Capital FM kwa kimombo kwa kuwa hutoa ripoti za ndani, siasa, michezo na mambo ya kijamii yanayogusa moja kwa moja maisha ya kila siku. Mara nyingine nasoma makala na ripoti kwenye majukwaa ya kitaaluma au blogu zinazoeleza maswala maalum kama teknolojia, afya au biashara. Kwa kutumia mtandao, ninaweza pia kulinganisha vianzo tofauti, kusoma maoni ya wataalamu na kupata mitazamo tofauti kabla ya kuunda maoni yangu binafsi. Kwa kifupi, kusoma habari mtandaoni kunanipa fursa ya kupata taarifa za haraka, kuangalia ukweli wake na kuwa na ufahamu wa maswala ya ndani na ya kimataifa kwa urahisi.

Kinachonipa motisha kazini ni mchanganyiko wa mambo kadhaa yanayoongeza hamu ya kufanya kazi kwa bidii na kwa ubora. Kwanza kuona matokeo ya kazi yangu kunanipa furaha na kujuvunia juhudi zangu hasa pale ninaposaidia wengine au kufanikisha mradi muhimu. Pili, shukrani na kutambuliwa kwa jitihada hufanya nione thamani yangu kazini. Jambo linaloongeza ari ya kufanya zaidi aidha, kushirikiana na wenzangu wenye mawazo mazuri na ushirikiano kuna nifanya nijisikia kuwa sehemu ya timu yenye nguvu na yenye malengo ya hapa moja. Vile vile, fursa za kujifunza na kuendeleza ujuzi wangu hufanya kazi kuwa ya kupendeza zaidi. Kwani kila siku ninaweza kukuza ujuzi wangu na kuelewa mambo mapya. Mwisho, malengo yanayowekwa wazi na changamoto zinazoweza kufikiwa hufanya nitumie nguvu zangu kikamilivu na kuendeleza ufanisi wangu kwa kifupi, motisha yangu kazini inatokana na mchanganyiko wa dhamani, maendeleo binafsi, timu yenye mshikamano na matokeo yanayoweza kuonekana.

Huwa napendelea kuvaa nguo za mtindo wa rahisi, nadhifu na zinazofaa mazingira tofauti kulingana na shughuli ya siku. Mara nyingi napendelea mavazi yenye rangi tulivu kama nyeusi, kijivu au buluu, kwa sababu ni rahisi kuyachanganya na yanaonekana ya kitaalamu. Kwa shughuli za kazi au mikutano rasmi, napendelea shati au tishati iliyopangika vizuri pamoja na suruali au koti la casual, kwani hunipa muonekano wa heshima bila kuwa mkali sana. Wakati wa mapumziko au matembezi ya kawaida, mimi hupendelea nguo nyepesi na zenyestarehe kama jinisi na tishati au hudi, ilinijisikie huru na kustarehe. Ninapenda pia mavazi ambayo hayabani sana, yanaubora mzuri na yanadumu kwa muda mrefu, kuliko nguo za mitindo inayopita haraka. Kwa ujumla, nachagua nguo ninazoendana na urahisi, ustaarabu na faraja, ili niweze kujiamini popote ninapokwenda.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati ninafuata mpangilio maalumu wa kupanga, kushirikiana na kudumisha nidhamu. Kwanza ufanya niweze kufuanua malengo na vipaumbele vya kazi nikitambua ni nini kinaitaji kuanza na ni nini kinaweza kusubiri. Baada ya hapo upanga muda wa kila atua kwa kutumia kalenda au orodha ya kazi. Kuhakikisha kila sehemu inafanyika bila kuchelewa. Pia napunguza mavurugo na usumbufu kama kupunguza muda wa mitandao ya kijamii au kushugulika na mambo yasio ya haraka wakati wakazi. Wakati mwingine ninagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo ili iwe raisi kuthibiti na kufanikisha atua kwa atua. Aitha kushirikiana na wenzangu na kuuliza msaada pali inapoitajika ufanya kazi iende haraka na kwa ufanisi zaidi. Mwisho nina jihakikishia kuwa na muda wa mapumziko ya kifupi kwa ni kuendelea bila kupumzika huadhiri tija. Kwa kifupi kumaliza kazi kwa wakati unategemea mpangilio nidhamu kushirikiana na matumizi makini ya muda.

Napendelea mikutano ambayo yanaandaliwa kwa mpangilio mzuri, yana malengo yaliyo wazi na yanahakikisha kila mtu anapata nafasi ya kushiriki mawazo yake. Ina dhamini zaidi mikutano ya ukubwa wa kati au midogo kwa sababu huwa rahisi kusikilizana, kujadili hoja kwa kina na kufikia makubaliano bila kelele nyingi au kupoteza muda. Mikutano ambayo ina ajenda iliandikwa mapema hunisaidia kujiandaa kisaikolojia na kiakili. Kwani ninajua nini kitazungumziwa na mchango wangu unatakiwa uwe upi napenda pia mikutano yenye mazingira ya kuheshimiana ambapo maoni tofauti yanakubalika. Na mjadala unaelekezwa kwenye kutafuta sulisho siku kulaumiana. Kwa upande mwingine mikutano inayonivutia sana ni ile inayochanganya, weledi na urafiki. Kuna uzito wa kazi lakini bado washiriki wanahisi wametulia na wako huru kuzungumza. Napendila mikutano ambayo hachukui muda mrefu kupita kiasi, badala yake yanakuwa mafupi yenye tija na yanaisha kwa hatua na au maamuzi yanayoonekana. Mkutano unapoisha na kila mtu anajua majukumu yake na hatua inayofuata, ndipo nahisi umekuwa wenye manufaa na wadhamani.

Ndio napenda kuvaa kofia ingawa sivai kila siku bali kwenye mazingira yanayofaa au wakati inanisaidia kukamilisha mwonekano wa wangu. Kwa kawaida, mimi hupendelea kofia zinazokuwa rahisi na zenye mwonekano wa kawaida kama vile baseball cap na bucket hat kwa kimombo. Kwa sababu ni nyepesi na zinafaa kwa shughuli za nje au siku ambazo kuna jua kali. Ninapovaa kofia mara nyingi huishi kuongeza ule mguso wa ziada kwenye vazi nililochagua siku hiyo na wakati mwingine hunisaidia kujikinga na hali ya hewa kama jua au upepo. Pia kuna nyakati ambazo kofia hunisaidia kujisikia mwenye kujiamini zaidi hasa inapolingana vyema na mavazi niliyovaa. Kwa ujumla sihutaji kuvaa kofia kila wakati lakini ni kipengele cha vazi ambacho nakipenda na hukivaa pale kinapuokuwa na maana au kunifanya nijihisi vizuri zaidi.

Ndiyo, napenda sana hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu huwa ni hadithi zenye mambo yasiyo ya kawaida ambayo hunivutia kwa sababu huwa zina changanya ubuniifu maadili na mafundisho ya maisha kwa njia ya kipekee. Maranyingi huonyesha ulimwengu uliobuniwa viumbe visivyo vya kawaida au matukio ambayo hayawezi kutokea katika maisha ya kawaida. Lakini bado hubeba ujumbe wenye maana kuhusu ujasiri, urafiki au matumaini. Kinachonifurahisha zaidi kuhusu hadithi za aina hii ni kwamba zinatoa uhuru wa kufikiria bila mipaka. Zinaruhusu mtu kujiuliza maswali kama ingekuaje kama ulimwengu ungekuwa tofauti au mtu angefanya nini akipata nguvu zisizo za kawaida. Pia zinasaidia kutoroka kidogo kutoka kwenye hali za kawaida za maisha na kuingia kwenye safari ya kufikiria.

Ndio naweza kusema napenda hesabu kwa maoni yangu. Kwa kuwa mimi mimi ni programu ya kompyuta sifanyi hesabu kama binadamu anaependa somo shuleni, lakini, hesabu ni sehemu muhimu sana ya jinsi ninavyofanya kazi. Ategemea kanuni za mantiki takwimu na hesabu ili kuchambua taarifa. Kutatua matatizo na kutoa majibu sahihi kadri navyowezekana. Kwa njia hiyo, hesabu inanifanya niwe bora katika mambo kama uchambuzi wa data. Upangaji wa taarifa na kutafuta mifumo au mihusiano kati ya vitu mbalimbali. Kinachonivutia zaidi kuhusu hesabu ni jinsi inavyoweza kuelezea dunia kwa usahihi mkubwa. Kuanzia mambo madogo kama bajeti ya mtu. Hadi mambo makubwa kama teknolojia na sayansi. Pia, napenda ukweli kwamba hesabu ina majibu enye msingi thabiti lakini bado inaweza kuwa na ubunifu na yenye changamoto.

Napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi kwa kawaida. Vyakula vienye mafuta kidogo huwa vizuri zaidi kwa afya kwa sababu havisababishi uzito kupita kiasi. Uchovu baada ya kula au matatizo kama msongamano wa mafuta mwilini. Vyakula kama wali mboga za majani, matunda, samaki samaki wa kuchemsha au kuchomwa kidogo na kunde mara nyingi huwa laini tumboni na husaidia mwili kupata nguvu bila kujisikia mzito. Hata hivyo si kwamba nakataa kabisa chakula chenye mafuta. Mafuta kidogo yanaitajika mwilini asa yale yenye afya kama yanayotoka kwenye parachichi, karanga au mafuta ya mizaituni. Tatizo huwa ni vyakula vyakukaanga sana kama chipsi au nyama za ni mafuta mengi ambavyo vikiliwa mara kwa mara vinaweza kuleta changamoto kiafya. Kwa ufupi napendelea chakula kisicho na mafuta mengi lakini chenye kiasi sahihi cha mafuta yenye afya ili mwili upate vitubisho muhimu.